Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni kipindi cha vichekesho. Napenda kipindi hiki kwa sababu hunifanya nicheke na kusahau mawazo ya siku. Mara nyingi ukitazama jioni au wakati wa mapumziko baada ya kazi ya umasomo. Nilianza kukipenda kwa sababu huonyesha maisha ya kila siku kwa njia ya kuchekesha na nirahisi kuelewa. Wahusika wake hunivutia kwa ucheshi wao na ujumbe mzuri wanaotoa nikizama kipindi hiki najisikia furaha, utulivu na nikiwa na hali nzuri ya moyo.

Baada ya siku ndefu napenda kuanza kupumzika kimya kimya ili kuutoa utobu mara nyingi ukaa au kulala kidogo kisha kukunywa kinywaji cha moto kama kahawa pia napenda kusikiliza muziki laini na au kuangalia kipindi kifupi cha televisheni wakati mwingine hutembea nje kwa dakika chache ili kupata hewa safi kufanya hivi unisaidia kutulia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia tayari kwa siku inayofuata Muzika.

Kawaida nahifadhi data yangu kwa sehemu tofauti ili iwe salama. Mara nyingi huhifadhi kwenye simu au kompyuta yangu, hasa picha, nyaraka au faili muhimu. Pia hutumia hifadhi ya mtandaoni kama cloud ili niweze kupata data yangu wakati wowote hata nikibadilisha kifaa. Wakatu mwingine huhifadhi nakala ya data kwenye flash disc au hard drive ya nje. Kufanya hivi hunisaidia kulinda taarifa zangu, kuepuka kuzipoteza na kunipa amani ya akili.

Wakati ninapo kuwa na furaha, napenda kujifurahisha kwa kucheka na kushiriki muda mzuri na watu ninaowapenda. Mara nyingi husikiliza mziki ninao upenda au kuangalia filamu ya kuchekesha. Wakati mwingine hutoka inje kutembea au kula chakula kizuri kama zawadi kwa nafsi yangu. Pia napenda kupiga picha au kushukuru kwa mambo mazuri yanayotokea maishani mwangu. Kufanya mambo haya hunifanya nijisikie furaha zaidi na kunifurahia, kufurahia wakati wangu kikamilifu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na kazi ya pamoja. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuzungumza vizuri na wenzangu, kusikiliza maoni ya wengine na kufanya kazi kama timu. Pia nilijifunza kupanga muda wangu na kuwajibika katika kazi ninazopewa. Kile nilicho kipenda zaidi ni kwamba mafunzo haya yalikuwa ya vitendo. Hivyo niliweza kutumia kile nilicho jifunza moja kwa moja kazini. Kupitia mafunzo haya nilijiamini zaidi nikafanya kazi kwa ufanisi na nikajifunza umuhimu wa kushirikiana na wengine.

Ninasharekea mwaka ampia kwa utulivu na ufuraha. Mara nyingi hukaa familia au marafiki wakaribu, tunakula chakula pamoja na kuzunguza kuhusu mwaka uliopita. Wakati mwingine huangalia fataki au kuesabu sekunde za kuingia mwaka mpya kupitia televisheni au simu. Napenda pia kutafakari mambo nilio fanikiwa na kueka malengo mapya ya mwaka unao kuja. Kusherehekea mwaka mpya hunifanya nijiskie mwenye matumaini, furaha na tayari kuanza ukurasa mpya wa maisha.

Mziki ninao usikiliza mara nyingi ni mziki wa polepole na wa kufuraisha. Napenda kusikiliza mziki wa injili R&B na wakati mungine Afrobeat. Mziki huu unisaidia kupumzika, kuboresha hali ya moyo na kunipa nguvu chanya. Mara nyingi husikiliza mziki nikiwa nyumbani, nikifanya kazi, au nikisafiri. Nilianza kupenda kwa sababu maneno yake unigusa na midundo yake unifanya nijisikie vizuri. Nikisikiliza mziki najisikia furaha utulivu na mawazo yangu huwa huru na tulivu.

Kila siku mimi hutumia muda wangu mtandaoni kwa kiasi cha saa chache. Mara nyingi hutumia mtandao asubuhi kuangalia ujumbe au taarifa muhimu na jioni kwa kujifunza kuwasiliana na marafiki au kupumzika kidogo. Hutumia pia mtandao kwa masomo au kazi kama kutafuta taarifa au kufanya mazoezi. Ninajitahidi kutotumia muda mwingi sana mtandaoni ili nipate muda wa kupumzika na kufanya mambo mengine. Kwa ujumla, hutumia mtandao kwa njia inayosaidia maisha yangu na kujifunza mambo mapya.

Ninapenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi na za starehe. Napenda nguo za rangi nzuri ninazovaa kwa kila hali kama shati na suruali au gauni la kawaida. Mara nyingi huchagua nguo kulingana na hali ya hewa na kazi au shule niliokuwa nayo siku hiyo. Napenda pia nguo zinazofanya nijisikie vizuri na kuweza kutembea kwa huru. Kuvaa nguo zininazopenda kunanifanya nijisikie furaha kujiamini na kuwa na mtazamo mzuri siku nzima.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na baadhi ya vifaa vingine. Hii unisaidia kulinda data yangu na kuwakikisha kwamba hakuna mtu anathia idhinishwa anaweza kufikia kifaa changu. Napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi kutumia kuliko namba au neno siri kila wa mara pia hunisaidia kuhakikisha faraga yangu na kupoteza tarifa muhimu. Kwa kutumia mfumo wa vidole, najisikia salama na mtulivu kuhusu usalama wa vifa vyangu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri na kushirikiana na wengine. Napaswa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na pia kusikiliza wengine vizuri. Pia stadi ya kupanga muda na kufanya kazi kwa nidhamu ni muhimu sana ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Stadi nyingine muhimu ni kutumia teknolojia vizuri kama kompyuta au programu za kazi. Nikiboresha stadi hizi, ninaweza kufanya kazi vizuri, kushirikiana vizuri na timu na kufanikisha malengo ya kazi yangu.

Ninapenda wanyama wa kipenzi, hasaa mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanapenda kucheza na unisaidia kujisikia furaha. Paka pia napenda kwa sababu ni mnyama mwenye utulivu na upenda kupumuzika karibu na mimi. Mara nyingi napenda kuwalea wanyama hawa nyumbani, kuwapa chakula na kucheza nao. Kwa na wanyama wa kipenzi kunanifanya nijisikie furaha, upendo na pia kunanifundisha kuwaheshimu na kuwajali wengine.

Ninaenda ospitali marachache tu kwa mwaka, asa kwa uchunguzi wa afya au matibabu. Mara nyingi uenda angalau mara moja au mbili mwaka ili kuangalia afya yangu. Pia mara nyingine napenda kuenda hospitali kuona wagonjwa hasa ndugu marafiki au watu ambao wanaitaji faraja na msaada. Kuona wagonjwa kuna nisaidia kuwa na huruma na kuna nifundisha kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, kuangalia afya yangu ni na kutembelea wagonjwa kuna nisaidia kujisikia furaha, salama na kuwa na amani ya kili.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu ni ile inayoakikisha usalama na eshima kwa wafanyikazi wote. Napenda kampuni iwe na sheria zinazoeleza chinzi wafanyikazi wanapaswa kutendeana kwa eshima. Chinzi ya kushugulikia matatizo na kuhakikisha kila mtu yupo salama kazini. Pia, sera ya uwazi na usawa ni muhimu hili kila mtu ajiskie kuwa na nafasi sawa na fulsa za kushiriki. Sera kama hizi ufanya wafanyikazi wajiskie huru, furaha na kuweza kufanya kazi kwa bidii bila wasiwasi.

Tabia inayonichukiza sana ni pale ni wanapokuwa wasio waaminifu na wa au kuwacha wengine kwa maneno yasiyo sahi. Napenda watu wawe waaminifu, waeleweke na waheshimu wengine. Nikiona mtu akitenda kwa ujinga au kutoheshimu wengine najisikia huzuni na wakati mwingine kuchoshwa. Tabia kama hii inaeza kusambabisha changamoto katika kazi au maisha ya kila siku. Nikikabiliana na tabia hii, najitahidi kuelewa sababu yake, lakini pia najifunza kuepuka au kujitenga na mambo yasiyomazuri.

Nguvu zangu kazini ni kushirikiana vizuri na wengine, kufanya kazi kwa umakini na kuwa na nidhamu. Napenda kusaidia wenzangu na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa ufanisi. Pia nina uwezo wa kupanga muda wangu vizuri na kumaliza majukumu nilopewa bila kuchelewa. Nguvu hizi hunisaidia kushirikiana na timu, kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi na kunifanya nijisikie huru na kujiamini kazini. Kwa kweli, nguvu hizi hunifanya niwe mfanyakazi mzuri na wa kuaminika.

Mara nyingi wikendi hupita kwa utulivu na furaha. Jumamosi na jumapili napenda kupumzika na kufanya mambo machache nyumbani. Mara nyingine hukutana na marafiki au familia tukienda kutembea kunywa kahawa au kula chakula pamoja. Kila wikendi kuna mambo ya kawaida kama kusoma kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Napenda kutumia muda huu pamoja na watu ninao wapenda kwani hunisaidia kujenga uhusiano mzuri. Kwa jumla, wikendi ni muda wa kupumzika zaidi kuliko kufanya mambo mengi. Ili kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na furaha.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Napenda kuwasikiliza kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikianao katika mambo mbalimbali. Mara nyingi huwa tunazungumuza kuhusu maisha, masomo na baadhi ya changamoto za kila siku. Wazee wangu hunifundisha kuwa na heshima, subira na kuwasaidia wengine. Nilikaa nao na jisikia salama na kudhaminiwa. Mahusiano hayo hunisaidia pia kujifunza madili na njia za kuwa mtu bora zaidi maishani.

Ninapo subiri kwenye mstari, mara nyingi najisikia kuchoshwa kidogo hasaa kama mstari ni mrefu au foleni haipungui. Lakini najaribu kuwa na subira na kutumia muda huo kwa mambo madogo kama kusoma au kusikiliza muziki. Wakati mwingine, kusubiri kunanisaidia kuzungumuza na watu wengine au kufurahia muda kidogo wa utulivu. Kwa ujumla, najisi subiri na kupumuzika kidogo wakati ni kisubiri. Badala ya kukasirika au kuwa na haraka.

Ninapenda filamu za vichekesho na filamu za familia. Napenda filamu hizi kwa sababu hunifurahisha, hunifanya nicheke na mara nyingine hunisaidia kupumuzika baada siku ndefu. Pia napenda filamu za kusisimua au hadithi nzuri zinazo fundisha maadili kama uaminifu, urafiki na mshikamano wa familia. Mara nyingi hutazama filamu nikiwa nyumbani na familia au marafiki. Kutazama filamu ninazo zipenda kuna nifanya nijisikie furaha, utulivu na kunipa mawazo mazuri ya kushirikiana na wengine.

Napenda rangi ya bluu hafifu au kijivu chepesi kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu rangi hizi huleta hali ya utulivu na amani. Bluu hunifanya nijisikie mtulivu na hunisaidia kupumzika vizuri hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo kijivu chepesi kwa upande mwingine hufanya chumba kionekane kisafi cha kisasa na chenye mwanga wa kutosha. Pia napenda rangi hizi kwa sababu ni rahisi kupatanisha na mapambo mengine kama mapazia, vitanda au picha za ukutani. Kwa ujumla rangi hizi hunifanya nijisikie huru nikiwa na mawazo mazuri na kunifanya chumba changu kiwe mahali pazuri pa kumpumzika na kutafakari.

Natumia mda wangu wa bure kufanya shughuli mbalimbali zinazo nipa furaha, utulivu na maendeleo binafsi. Mara nyingi napenda kusoma au kujifunza mambo mapya mtandaoni, ili kuongeza maarifa yangu na ujuzi wangu. Pia hutumia mda huo kusikiliza mziki au kuangalia video za burudani, jambo linao nisaidia kupumzisha akili baada ya shughuli za kila siku. Ninapopata nafasi, napenda kutumia mda na familia au marafiki kwa kuzungumza. Kucheka au kushiriki shughuli za pamoja. Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi au kutembea ili kuimarisha afya ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, hutumia mda wangu wa bure kwa njia inayo, inayonifanya nijiskie mwenye furaha, mwenye afya na nikiwa na maisha mazuri.

Ningependa kujifunza ki Japan kwa sababu ni lugha ya kipekee yenye tamaduni tajiri na inafungua fursa ya kuelewa sanaa, teknolojia na historia ya Japan. Kujifunza lugha hii kunanisaidia pia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti kupanua mtandao wangu wa marafiki na kufurahiya filamu na vitabu kwa lugha ya asili. Zaidi ya hayo, kujua lugha mpya hupanua akili, kunifanya nithamini tamaduni mbali mbali na kunisaidia kuwa na ujuzi wa kimataifa unaohakikisha nafasi nzuri katika maisha na kazi ya na kazi.

Natumia simu yangu kila siku kwa muda wa masaa machache. Hasa kwa mawasiliano kujifunza na burudani. Programu ninazozitumia zaidi ni WhatsApp kwa mawasiliano na familia na marafiki. YouTube kwa kujifunza na kuangalia video na Google kwa kutafuta taarifa. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana ilitumika zaidi kupika na kupokea simu. Lakini ilinifanya nijisikie nimepiga hatua kubwa. Leo, simu inanisaidia kurahisisha maisha yangu kwa sababu inaweza kujifunza, kufanya kazi, kupata habari na kuwasiliana popote nilipo. Hata hivyo, naamini ni muhimu kuzima au kuweka simu mbali hasa wakati wa kupumuzika, kulala au kuwa na familia, ili kudumisha afya na akili na mahusiano mazuri.

Tunda langu la kupendeza ni tunde la zabibu kwa sababu ni tamu laini na ni rahisi kula. Napenda kula zabibu kama kitafuno cha haraka au sehemu ya kiamsha kinywa kwani hunipa nguvu na unyanyapaa wa afya. Zahidi ya hayo, ladha yake hunifanya nijisikie fresh na mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri zal ikizo na muda na familia au marafiki. Zabibu pia ni rahisi kupata na inaweza kuliwa pekeake, kuongezwa kwenye salad na vyakula vingine. Jambo linaloongeza furaha ya kula.

Utaratibu wangu wa kunywa kinywaji cha joto ni wa kufurahisha sana. Napendelea kunywa kahawa kila asubuhi kwa sababu hunifanya nijisikie macho, mtulivu na tayari kuanza siku. Kwa kawaida, naandaa kahawa yangu kwa kuchanganya maji ya moto na unga wa kahawa, na mara nyingine naongeza sukari kidogo au maziwa kulingana na ladha ninayopendelea. Napenda kunywa kahawa yangu katika jikoni au kwenye dirisha nikifurahia hewa safi na mwangaza wa asubuhi. Ninapo ukosa kinywaji changu cha kahawa huhisi kama siku haijaanza vizuri na mara nyinyine sijiskii kuwa makini au mwenye nguvu. Jambo linalolifanya kahawa kuwa sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuzungumza wazi na kwa heshima. Kuhakikisha kila mtu anasikika na maoni yake yanathaminiwa. Ninapohakikisha kila mtu ana nafasi ya kutoa mawazo yake husaidia kuunda mazingira na kuaminiana na ushirikiano wa ukweli. Pia napenda kuchochea wanatimu kushirikiana katika kazi za pamoja, kusherehekea mafanikio madogo au makubwa na kusaidiana pale panapohitajika. Kwa kufanya hivyo, timu inakuwa na motisha zaidi kila mmoja anajisikia sehemu ya kikundi na hatimaye tunafanikisha malengo ya pamoja kwa ufanisi zaidi. Mimi binafsi hujaribu kuwa kielelezo cha mashikamano hutoa msaada wangu kwa wenzangu na kuhakikisha kuwa kila mtu ana hisia nzuri na ushirikiano mzuri ndani ya timu. Hii njia husaidia mimi na timu yangu kuwa na ufanisi, furaha na mafanikio kwa pamoja.

Mimi ulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini muhimu kila siku. Ufanya uchangiaji wa taka kwa namna sahii. Kama kutenga takataka za plastiki, karatasi na vikio na kuepuka kutupa taka ovyo pia napunguza matumizi ya nishati kwa kuzima taa na vifaa vya eletroniki nikiwa sihitaji kutumia. Kutumia maji kwa uangalifu na kupanda au kutunza mimea ili kuongeza uwai wa mazingira. Zaidi ya hayo, uchagua kutumia usafiri wa pamoja au kutembea pale ni inapo wezekana. Hili kupunguza uchafuzi wa hewa. Kwa kufanya haya, naisi ni namchango wa moja kwa moja katika kulinda sayari yetu na kuakikisha mazingira safi na salama kwa vizazi vichavyo.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza nguvu na kustawisha udhabiti. Pia huchangia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu nakimbia kwenye njia za asili na au mitaa tulivu. Jambo linalonifanya nijisikie huru na mtulivu. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli ni njia ya kirafiki kwa mazingira kwa sababu haina moshi wala uchafuzi unaotokana na magari. Hii inanisaidia kujihusisha na usafiri kwa wa kijani na kudumisha mazingira safi. Pia napenda kutumia baiskeli kushirikiana na marafiki au familia jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Kwa ujumla, kuendesha baiskeli ni burudisho, mazoezi na njia ya kujenga afya na furaha kwa wakati mmoja.

Ninapenda hali ya hewa yenye jua hafifu na upepo mzuri kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na huru. Hali kama hii ni bora kwa kufanya shughuli mbalimbali kama kutembea nje kufanya mazoezi au kutumia muda na familia na marafiki bila kuhisi joto kali au baridi sana. Pia hupunguza uchovu na hunisaidia kuwa na hisia nzuri wakati wa siku nzima. Nilipokuwa nje katika hali ya hewa kama hii hunifuraisha kuona uzuri wa asili kupumua hewa safi na kufurahia furaha ndogo ndogo za maisha ya kila siku. Kwa hivyo hali ya hewa nzuri hunisaidia kuwa na mtazamo chanya nguvu za kutosha na furaha ya kweli.